Utaratibu wangu wa jioni ni rahisi lakini pia uneweza kugeuka kulingana na mambo ambayo ninafanya wakati huu. Kwanza kabisa. Wakati ambapo jioni imefika huwa ninapenda kuenda nyumbani ama kufanya shughli zingine.